Jinsi ambavyo najenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ni kukuwa na heshima kwa wao kuwaongelesha kwa heshima. Wakinipea mawaidha ingine katika kazi naifanya bila kulalamika. Kuwasalimia wakati wa asubuhi ninapofika kazi na kuwasalimia pia wakati wa jioni ninapotoka kazi.